Inatagemea kazi ambayo naifanya ni ya aina gani kwa sababu ambapo kazi ninayoifanya nahitaji umakini na utulivu napenda kufanya kazi peke yangu. Pia napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu mawazo yanapochanganywa mara mingi hutoka na kitu kizuri zaidi. Kwa hivyo inatagemea kazi ambayo naifanya.

Ndiyo, napenda kuogelea lakini pia sijui kuogelea vizuri sana. Ingawa sijui kuogelea kwa ustadi mkubwa, bado ninapopata nafasi, huwa nafurahia sana. Na mara zote najitahidi kuboresha ujuzi wangu kidogo kidogo. Kuogelea hunipa nafasi ya kupumzika, kujiburudisha na kufanya mazoezi ya mwili kwa njia yenye afya. Wakati ambapo nakuwa nikiogelea najisikia huru na hutuliza mawazo yangu hasa baada ya siku ndefu ya kazi.